Sifa bora kwa kiongozi mzuri ni unyenyekevu. Kiongozi bora apaswa kuwa mnyenyekevu anapo wahudumia watu wake. Pili, kiongozi bora apaswa kuwa na upendo kutoka moyoni mwake. Kiongozi bora apaswa kuwapenda na kuwaheshimu wale anao wahudumia.

Kumbukumbu nzuri pale shuleni nakumbuka ni siku ambapo tulikuwa na michezo ya kuigiza. Nilipoigiza jukwani kwa mara ya kwanza, mbele ya wazazi na halaiki ya watu. Haya yaliufurahisha moyo wangu sana, moyo wangu ukadunda kwa furaha, nilipoigiza haswa mbele ya mzazi wangu. Nilipotoka pale alikuwa amefurahi tena zaidi sifa nyingi zikaja kwangu na wenzangu naamini hiyo ndio kumbukumbu nzuri zaidi pale shuleni.

Mara nyingi wakati wa mvua, mimi hushiriki kuteka maji. Vile vile, mimi naipenda mvua sana. Naipenda mvua, siku ambao naweza kumbuka nilifurahia mvua, ni siku ambapo, baada ya kiangazi kwa muda mrefu, mvua ilinyesha kwa mara ya kwanza, nilikuwa na furaha maana. Kwa hakika, kulikuwa na ukame wa muda mrefu, ambao sasa ulikuwa umefika tamati. Mara nyingi mimi huhofia wakati mvua inanyesha hasa ile mvua nyingi kabisa inayofanya uaribifu mimi huhisi kwamba mvua hii inatisha sana.

Kabla ya kulala, nachokifanya kwanza, nahakikisha nimepata mulo wa jioni, pili nahakikisha kwamba nimeenda nikaoga, tatu, mimi huhakikisha kwamba nimesali, yani nimepiga dua kwa Mungu, nimeomba kwanza, pia kasoma vifungo vichache vya biblia, kisha naingia kitandani natafakari kidogo, pole pole usingizi ukinichukua.

Kusubiri katika mstari kuna hisia nyingi, kwanza kuna hisia ya uchovu, pili. Kuna hisia kwamba unahisi mstari huo weze kuisha haraka, uweze kusonga kwa njia ambayo ni ya haraka ili weze kutoka pale. Lakini kubwa kabisa lazima kuwe na uvumilivu, lazima uwe na uvumilivu mwoyoni mwako ili uweze kukamilisha au kufika mbele ya mstari hule.

Kipawa kilicho ndani yangu kwanza na hisi kwamba mimi ni mutangaji bora. Pili, kipawa kingine nacho hisi kipo ndani yangu ni kipawa cha uimbaji. Tatu, kipawa kingine nilicho nacho n mini kabisa ni kipawa cha ucheshi, cha kuwa mcheshi. Nahisi kwamba mimi ni mcheshi na naweza kifanya vyema tena zaidi.

Ndiyo, ni kweli napenda kupiga chombo cha muziki, haswa gita, ni hupenda kucheza gita sana. Pia, mimi hupenda kupiga chombo cha muziki ambacho ni piano, ni hupenda kupiga piano sana na pocheza muziki. Vile vile, minapenda kucheza ngoma. Minapenda kucheza yale magoma ya mziki, haswa muziki watamaduni, nahisikwamba, na yapenda zaidi. Na kukweli huwa yananivutia tena zaidi.

Nachokifanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kwanza yabidi kazi hile nipange kwa kuanzia kazi ambayo ni ngumu. Alafu kumalizia kazi ambao ni rahisi. Pili inabidi nichukue muda wangu mwingi pale, nichukue mawazo yangu pale. Mawazo yangu yatapokuwa pale inanikalia rahisi sana ili kukamilisha nachokifanya.

Chakula nacho kipenda kwanza mimi napenda sikuma wiki sana. Mimi ilnapenda sukuma wiki ugali. Pili mimi napenda kula nyama wali. Tatu napenda maziwa lala. Namini hicho ndio chakula nacho kipenda zaidi. Zaidi na zaidi tena.

Mandari mazuri ambayo nimewai kuyaona ni mandari moja safi kabisa katika hoteli moja ya kichakani chakani hivi. Katika mandari yale kuna nyasi ambazo zimetengezwa vizuri, kuna miti ambayo imetengenezwa vizuri, kuna ndege wanaimba juu ya miti, kando kando pale kuna maji yani kamuto fulani kanapita pale na hisi kwamba mandari haya yalivutia na ni matulivu. Kwa kutuliza akili wakati ambapo unahisi kwamba unachovu.

Programu nayo itumia zaidi katika simu kwa mara nyingi ni programu ya kurekodi sauti, kurekodi video za picha. Maana hii ndiyo kazi yangu ya kila siku mi huhisi kwamba programu ile mimi huitumia kwa mara nyingi zaidi kuliko programu zingine zote katika simu.

Kwa mara nyingi usiku, mimi hukaa hadi masaa ya saa tano au saa sita yausiku. Kilingana na kazi ambayo ninayo au kwa mara nyingi kulingana na uchovu ambao nahisi katika mwili wangu. Kini sana sana mimi hupendelea kufika majira ya saa tano au saa sita ya usiku.

Malengo ya kila mwezi kazini, mimi huyaweka kupitia na mahitaji ya pale kazini. Kwa mfano katika mwezi huu uliopita kulikuwa ko na mahitaji fulani ambayo unahisi kwamba yanahitajika kutendeka. Mwezi unakuja mimi huyapa kipa umbele kuyaweka kama mahitaji yanahitajika na mimi hufuata ratiba iyo ili kwa hudumia watu bora.

Katika kazi, ningependa kufika katika malengwa ya juu, haswa kuwa meneja mkurugenzi, pia kuzidisha pale pia niweze kufungua kampuni langu, la kibinafsi ili nieze kuwapa watu huduma bora zaidi na zaidi. Na isikuamba, nikipata nafasi ya kuwa meneja mkurugenzi, itanipa nafasi pia nyingine kubwa zaidi ya kueza kufungua kampuni yangu.

Ripoti ya kazi, kwa mara nyingi, mimi huiandaa baada ya kuchukua sampuli kidogokidogo za kila siku. Pili, katika kufanya utafiti zaidi. Napofanya utafiti naweza pata mawaidha mapya, mawazo mapya. Ili napo anda ili kazi au ripoti ya kazi napata ninaufahamu zaidi ya kazi ili. Ile mambo yanakuwa rahisi kupanga ripoti ya kazi.

Sana sana napenda wanyama wa nyumbani kwa mfano napenda ngombe kwa sababu ngombe anatupa maziwa, anatupa nyama, anatupa ngozi, pia anatupa damu, pili napenda mbuzi maana ni mnyama ambae kwa hakika nyama yake ni tamu zaidi. Vile vile napenda mnyama kama mbwa, napenda mnyama kama paka na kwa mara moja, mbili hivi napenda wanyama wa porini.

Kiukweli kabisa napenda kula popcorn, maana ni chakula kizuri, kitamu, ni chakula ambacho unaenjoy, unapokila, maana ni chakula mbacho unakila kwa mfano, unapokua pale katika michezo, unapokua katika makumbi ya filamu, unapokua na rafiki, ni chakula mbacho unaheza kila mahali popote. Haswa katika ukumbi ambapo kuna watu wengi.

Zawadi muhimu nimewaipokea maishani mwangu ni zawadi ya kamera. Nahisi, zawadi ile iliweza kukiinua kipato changu, kuinua masomo yangu, baada ya mimi kumaliza chuo nilipata zawadi ya kamera ambayo ilinisaidia zaidi kuisukuma kazi yangu.

Mboga nazo zipenda kula sana sana ni mboga za majani. Tukianzia nambari moja na penda kula sukuma wiki tena sana. Mboga ya pili ambayo mimi nahisi na penda zaidi ni mboga za managu. Pia tunazo mboga za murenda na mboga zingine za majani. Sana sana mboga za majani.

Mimi napenda kuandika na kuongea. Maana nahisi kwamba unapoandika, unakumbuka, utakacho ongea. Kwa sana napenda kuongea kwa sababu kazi yangu ya wanahabari inanitaji niweze kuongea sana na pia inanitaji napojipanga niweze kuandika. So, kwa kweli mimi napenda kazi ya kuandika na kuongea.

Kwa mara nyingi mimi ucheza na marafiki zangu tunapoenda katika michezo ya olimpiki, michezo ya mipira. Vile vile kwa mara nyingi mimi hupenda kucheza na watoto wadogo wa umri mdogo ilikuwa kuwapa motisha na kuwapa nguvu. Vile vile kufawanyisha mazoezi ili waeze kusisimua viungo vyao na kupata afya bora.

Mwalimu ninayemkumbuka ni mwalimu wa fizikia kidato cha kwanza. Nahisi kwamba yule mwalimu alinipa motisha sana katika maisha. Alinijiaza nguvu maana kila siku tulipokutana darasani aliniambia ningependa siku moja uweze kuwa injinia. Alizidi kuniambia hata ingawa wakati ule sikuwa naelewa engineer ni nini. Lakini si kuwa mwalimu ule aliskuma na kuniskuma zaidi niweze kuwa engineer. Namshukuru na vile vile namkumbuka nakumuenzi kila wakati.

Kwa mara nyingi mimi hulea nywele zangu na pia mimi huwa nazilea baada ya mwezi. Mwezi au wiki mbili. Kwa maana ni vyema zionekane zikiwa nadhifu, zikiwa safi, pia ziwe zenye afya, zisikue na uchafu, ziwe nywele ambazo ni safi, zitakazovutia na kupendeza.

Kazi nayoifanya ni kazi ya uanahabari au utangazaji wa redio. Jinsi nilivyochagua kazi hii, nakumbuka nikiwa katika kidato cha tatu, kulikuwa na igizo flani pale shuleni. Nilipojiunga pale, nilihisi kwamba nimewafurahisha watu wengi, nilihisi kwamba nimewachekesha zaidi. Ndiposa nikaamua kuchagua kazi hii na vile vile nilipata motisha kutoka kwa marafiki, wakiniambia kiukweli, hii ndiyo taaluma yako. Katika kazi hii, kuna changamoto nyingi, kwa mara nyingi, napoenda kutafuta habari, naeza kumbana na watu ambao kiukweli si wazuri. Mara nyingi waeza pigwa kazini, mara nyingi waeza kimbishwa, mara nyingi unapoenda kutafuta habari kwa mtu flani huenda ahisi kuamba anafaa kukupa zile habari. Itakubidi, uweze kutumia mbinu zako zote ili uweze kuakikisha, umepata habari zile.

Katika aina ya keki nayoyipenda kwa hakika napenda keki ya aina yoyote. Nahisi kwamba keki kwangu ni chakula muhimu hasa wakati wa sherehe za kuzaliwa. Ni keki ambayo kwa uhakika sina ubaguzi wa keki yote minapenda keki zote Ilimuradi ni keki.

Kinachofanya mazingira ya kazi yawe mazuri kwanza ni heshima kati ya wafanya kazi. Unapokuwa mkitangamana kwa njia ambao ni nzuri, mnaheshimiana, pia mna upendo kati yenu. Nahisi kwamba mazingira ya kazi ya kuwa mazuri na ya kupendeza. Unahisi kwamba uko nyumbani.

Vifaa vyangu mimi huwakikisha ya kwamba vime safishwa kila mara uitaji unapukwepo. Yani kuna ule mtindo nimeka mimi huwanakikisha vifaa vyangu vime sasishwa kwamara nyingi iwezekanavyo. Sina muda rasmi wakusema waanga na safisha vitu vyangu lakini napohisi kwamba vinafaa kusasishwa mimi huwa navisasisha visasisha. Lakini badaa ya kila muda mfupi.

Kwa mara nyingi mimi hupenda mwanga wa kati, siupendelei mwanga mkali. Kwa sababu mwanga mkali kwa mara nyingi huenda ukadhuru afya ya macho. Naamini muanga wakadri ni mwanga mzuri ni mwanga ambao hauyaumizi macho yako. Una unajua kiuongo kimoja cha mwili kinachoumia, pia kingine kinaumia. Macho yanapoumia, akili inaumia. Akili inapoumia inamaanisha kazi pia inaumia.

Nahisi kwamba hamna kampuni yoyote ya teknolojia ambayo nayoiamini zaidi ya nyingine. Namini kampuni zote za teknolojia ni kampuni nzuri, ni kampuni ambazo zinajituma katika viwango tofauti. Kwa hivyo siezi ya eleza kwamba au kusema kwamba kuna kampuni ambayo naipendelea kuliko nyingine. Namini kampuni zote zinafanya vyema na kampuni zote zinajituma.

Nahisi kwamba mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Michael Jordan. Nahisi kwamba ni mchezaji bora wa muda wote. Na teknika mbayo nahisi kwamba inanifurahisha zaidi au juzi unaonifraisha kwake. Ni kwamba ulengaji wa shabaha. Ni mlengaji bora zaidi wa shabaha katika mcheza ule wa kikapu. Kwq mara nyingi na ninapomtazama akicheza mpira mchezo ule au mpira ule wa kikapu na hisi kwamba nina raha nyingi sana mwoyoni na hisi kwamba ningelikuwa pale au ngelikuwa ni mimi na cheza mchezo ule.

Sherehe yangu ya kupendezwa nahisi ni kwamba ni sherehe ile ya ubatizo. Nilipo pata ubatizo nili hisi kwamba hio ndio sherehe ambayo nitabaki kumbuka maisha yangu yote. Na hisi ni sherehe ambayo ni ya kipekee na huja mara moja. Hisi kwamba hiyo ndiyo sherehe mimi ilionivutia na inayo pendeza za sana zaidi ya sherehe zingine zote.

Na hisi kwamba kusimamiwa au kusimamia vyote ni sawa. Ndapo kuna heshima kati ya mnaofanya nao kazi. Na hisi hamna jambo lolote katikati. Maana mwenzako anaposimamia au unaposimamia bora kazi isonge. Bora heshima ipo kati yenu si hisi kwamba ni jambo kubwa zaidi. Nacho hisi kwamba ni jambo kubwa ni heshima kati yenu. Hicho ndicho kitu cha muhimu zaidi mnapofanya kazi.

Majira nayoyapenda ni majira ya masika. Majira haya ni mara nyingi ni majira yale ambayo maua yanenda kuchanua. Na maua yanapoenda kuchanua ni ishara tosha kwamba mambo yanenda kuwa salama hivi karibuni. Ndio maana nahisi kwamba napenda majira ya masika zaidi ya majira mengine yote.

Chumba changu cha kulala ni chumba cha ukubwa wa wastan. Si kikubwa sana, pia si kidogo sana. Nikiwa dirishani naweza tazama, hadi upande wa nje naweza kuona barabara kwa umbali kidogo. Kuta za chumba changu cha kulala ni kuta nyeupe. Vile vile kunacho kitanda ambacho si kikubwa, si kidogo pia ni kitanda kizuri. Kinachoniridhisha na kunifurahisha ninapopumzika.

Malengo nilionayo katika kazi yangu ni kuongeza ujuzi katika kile ninachokijua ili niweze kuikamilisha kazi yangu kwa njia ambayo ni nzuri na zaidi. Vile vile malengo mengine ni kuweza kuwafikia wateja wapya na wateja wageni ili kampuni au kazi iweze kuzidi kuwa kubwa na mwishowe kuongeza au kuajiri wafanyikazi wengine.

Sana sana mimi hutazama video mtandaoni katika mtandao wa YouTube. Vile vile katika mtandao wa TikTok. Vile vile mi hutazama video katika mtandao wa Facebook pia na mtandao wa Instagram. Iyo ndiyo mtandao sana sana mimi hutazama. Vile vile bila kusahau mi hutumia mtandao wa Netflix ili kutazama video na vipindi.

Siku ya hewa leo haijakua mbaya vile wala nzuri zaidi, maanake alfajiri pale ya asubuhi kulikuwa na manyunyu ya mvua. Lipofika mwendo wa saatatu hivi, mvua ile ikapotea, jua likanza kuchomoza kwa mbali. Navongea wakati huu sasa na ona kwamba, jua lile pia limepotea, kuna utulivu, hakuna upepo mkali, na kibaridi tu chembamba kwa umbali.

Kwa sanasana wakati wa jioni, mimi napenda kula sima pamoja na mboga ya majani. Vile vile nikiongezea maziwa au nyama kwa umbali au kwa uchache sana. Kwa mara nyingi napomaliza, mimi hupenda kunywa maji pia. Kwa maana maji ni afya.

Kiukweli nimewahi fuga mnyama na si mnyama mmoja bali ni wanyama wa aina mbali mbali. Kwa mfano nimewahi fuga mbuzi, nikafuga ngombe ni kafuga kondoo vilevile nimefuga kuku. Na kwa wanyama wengine nimeweza kufuga mbwa pia na paka.

Katika kupiga picha, mimi hupiga picha maramingi zaidi inavyo wezekana na popata na fasi. Napopata mandhari mazuri, mimi hupenda kupiga picha, pia nikiwa kazini. Mimi upenda kupiga picha sana. Maana, kazi hiyo ndiyo kazi na unaonilete ya mtaji na kihakika ninaipenda.

Kwa mara nyingi nikiwa na marafiki zangu, sisi hupenda kuongelea mipango yetu ya mbeleni, jinsi tutakavyo jiinua kutoka mahali tupo. Mara nyingine sisi hujiunga katika michezo kama vile kandanda. Kwa mara nyingine sisi hujiunga katika makumbi ya sherehe. Vile vile sisi hujiunga katika tamasha mbalimbali za kimziki. Vile vile kuenda kutazama filamu.

Kiukweli mimi hupenda kuendesha baiskeli sana sana katika kama mchezo. Vile vile mimi hupenda kuendesha baiskeli kama njia moja wapo ya kujifurahisha. Pia mimi hupenda kuendesha baiskeli kama njia moja ya kufanya mazoezi ili kusisimua misuli ya miguu.

Kwa mara nyingi mimi huwasiliana na wafanyi kazi wenzangu moja kwa moja tukiwa pale kazini. Vile vile tukiwa umbali fulani mimi hupenda kuwasiliana na marafiki zangu nikitumia simu ya rununu. Na kwa wakati mwingine mimi hupenda kutumia ujumbe mfupi au ujumbe wa WhatsApp.

Kiukweli, mimi hutumia video kwa mawasiliano. Kwa mfano, napoipigia jamii yangu au familia, mimi hupenda kutumia mawasiliano ya video ili tuweze kuwasiliana moja kwa moja, tukitazamana, tukiongea, tukifurahi. Kiukweli, mimi upenda kutumia mawasiliano ya video.

Ni kweli kabisa mimi hupenda mziki wa jadi. Sababu inayofanya mimi kupenda mziki wa jadi. Ni kwamba mziki wa jadi. Ukilinganishwa na mziki wa kisasa. Mziki wa jadi una mafunzo ambayo. Yaeza kulewesha, yaeza kupa ujumbe fulani. Ambai huenda ukakusaidia katika maisha.

Kiukweli napenda kucheza mchezo wa ubao ila si kwa mara nyingi ni kwa mara moja moja naporudi pale nyumbani mashambani nipozaliwa. Pale ndipo napopata ubao na kucheza na wazee wa pale. Lakini napokuwa mbali na nyumbani pale nilipozaliwa kupata ubao kwa muda mwingine unakuwa ni ngumu zaidi. Kwa hivo mimi hucheza ubao kwa mara moja moja pindi napofika mashambani.

Wakati wa siku ninaofanya kazi vizuri sana sana ni wakati wa mchana. Kwa sababu wakati wa mchana nahisi kwamba kuna mwangaza wa kutosha, unaoniwezesha kufanya kazi. Vile vile tukiangalia upande wa usalama, unapofanya kazi mchana pia kuna usalama wa kutosha. Tunapo linganisha na wakati wa usiku.

Mafanikio nilioyapata kazini kwanza ni kueza kuanzisha kikundi cha kuwalea wanahabari wachanga kwa kuwakumbatia katika tasinia nzima ya wanahabari kuwafunza kuwaelekeza na kuwapa moyo na motisha. Hilo ndilo lengo kubwa sana nalojivunia kutimiza katika kazi yangu.

Kwa mara nyingi mimi hupenda mahali penye ukimya pasipo na kelele. Endapo kuna kelele, pawe ni kelele ya kumtukuza mwenyezi mungu au kelele ya kusherekea na kufurahi. Si kelele ambayo imetukana na zogo, kupigana, kugombana. Kwa mara nyingi huwa sipendi maeneo kama hayo.

Ninavyothani zoea nzuri nililolijenga, ni kwanza, ni kuthamini maisha ya binadamu, pili ni kushukuru, tatu ni kutia bidii katika kile ninachokifanya. Na zoea lingine ni kujiamini katika kila jambo ninalolifanya, nikiamini mimi ni nambari moja na hakuna zaidi yangu.

Kiukweli napenda nyama za aina yote, isipokuwa nyama ya binadamu, mimi napenda nyama ya ngombe zaidi, ikifuatiwa na nyama ya mbuzi zaidi, pia napenda nyama ya ndege kama vile kuku, bata, bali si bata mzinga, lakini bata wa kawaida.

Mji ambao ningependa kutembelea sana ni mji wa marekani. Kiukweli napenda mji wa marekani na kwa moyo wangu wote na tamani siku moja nitapopata nafasi niweze kutembelea mji wa marekani. Maana ni mji ambao umejiendeleza kikilasrimali, kibarabara na mambo mengi naamini mji wa marekani ni mji mzuri.

Kwa mara nyingi, mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa sababu ile. Unapotembea kwa miguu, unaweza kuilinda afya yako. Kwa mara nyingi, si vyema kabisa kila muda kutembea na gari au vyombo vya usafiri. Ni vyema ili kuiongeza afya yako na kufanya mwili wako uweze kuwa mwepesi ni vizuri kutembea na mguu kwa wakati mwingine.

Kiukweli sipendelei kuvaa vipuli kwa maana, kwa njia moja au nyingine nahisi kwamba vipuli ni mambo ya wanadada. Kama mwanaume, kiukweli sipendelei kuvaa vipuli, haswa shingoni kwenye masikio, sipendelei sana naona kwamba jambo hili ni jambo la wasichane.

Ili kuboresha michakato yangu ya kazi, mimi hurudia mara kwa mara kazi nilionayo, pili mimi hujipanga kufanya mazoezi kabla ya kuikabili kazi ile. Ndiposa ninapoifanya inanikalia rahisi na naeza ifanya kwa uharaka na pia kwa njia ambayo inayofaa.

Mazingira ya kazi nayo ya penda ni mazingira ambayo yana amani kwanza, piie, mazingira ya siokuwa na kelele, tatu. Mazingira ya nayo zingatia heshima baina ya mfanya kazi na mwenye kazi, yaani mkurugenzi, au heshima baina ya wafanyi kazi. Pekee au, napenda mazingira kama hayo, maana nahisi kwamba mazingira hayo matulivu, naweza fanya kazi, iweze kufanyika kwa njia mbayo ni nzuri.

Singependa kurudi ujana, bali ningependa kufurahi siku za ujana wangu. Kwa sasa, naridhika na mahali ambapo nipo, na ningependa kuenda mbele, wala si kurudi nyuma. Maana, kwa wakati mwingine unapotazama, ujana una changamoto nyingi, tena zaidi.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kualika mdugu rafiki jamaa na walio karibu nami. Mimi husherikea kwa kukaribisha ili tuweze kula chakula pamoja, tuweze kufurahi pamoja, tuweze kusakata densi pamoja. Na vile vile mimi upenda kuleta keki haswa keki ya vanila au keki yote ile ambayo na weza kuipata kwa urahisi. Zawadi ambayo ngependa nipate wakati wa kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Ngependa nipate vyombo vya mawasiliano kama vile mikrofoni. Niweze kupata mixa yangu ili kuwakika na kukwenda niweze kutiviza ndoto yangu ya kuanzisha kipendi changu cha mitandaoni kupitia mitandao kama vile Facebook Instagram na mitandao mingine.

Kwa ukweli nimeeka picha zangu mitandaoni na ni kitu ambacho mimi napendelea sana kuzieka mitandaoni ili ziweze kutamanika pia, ziweze kupendwa na wengine na pia ziweze kuwavutia watu ili waeze kuona umuhimu pia wakueka zao pale.

Ili kuwatia moyo wenzangu kwanza inabidi ni waeleweshe ya kwamba. Unapokufa moyo, haujatimiza ulichokuwa unakitaka. Unapokufa moyo, hautatimiza malengo yako. Vile vile mimi hutumia mifano ya kikweli kuwaambia kwamba, huenda kuna wakati nilikuwa na tukio kama hilo au lingine, nikajikaza na sikufa moyo, mpaka nikafika mahali. Pia wakati mwingine kuwauliza, je, muumba mungu angalikufa moyo, katika kazi yake ya kuumba dunia hii. Je, wewe na mimi tungekuepo.

Njia nayotumia kupumzika sana sana mimi hutumia njia ya meditation. Njia hii nilijifunza nikiwa kidato cha kwanza kupitia kwa mwalimu wangu wa somo la fizikia ambaye alinifunza njia hii ya kupumzika. Baada ya kupumzika kwa muda mimi napojirudia katika hali yangu nahisi kwamba mawazo niliokuwa nayo yamekwenda, uchovu pia umekwenda ndio maana napenda njia hii ya meditation.

Kiukweli mimi napenda viatu vya aina zote. Kwa mfano napenda viatu vya spoti, ninapokuwa nikifanya mambo ya spoti na mazoezi. Napenda viatu vya rangi ambavyo ni vyeusi, ninapokuwa katika shughuli yangu rasmi ya kikazi. Napenda viatu vya shambani ambavyo tunaviita kwa jina la kimombo kama gumboot. Napenda vile wakati napoenda kazini. Kiukweli sina ubaguzi katika aina ya viatu navyovipenda. Maana kila viatu vina shughuli yake.

Mji wangu wakosalewa ni mji wenye mandhari mazuri ni mji uliojawa na milima vile vile na mabonde. Katika mji ule tunayo mvua ya kutosha, mashamba ya narotuba. Pia nacho kipenda zaidi katika mji ule ni amani ilioko pale. Watu katika mji ule ni watu wapenda amani na pia ni watu wanaupenda wageni. Napo kadriya muda ambao naweza rudi pale ni muda ambapo katika muda wangu uzeni, ningependa kurudi pale ili nizoku pumzikia pale katika maisha yangu ya badae.

Chakula ninachokula mara mingi wakati wa mchana ni chakula cha kiafrika. Kwa mara nyingi, mimi hupenda kula chakula cha kiAfrika kama vile kula wali, vile vile kula sima, na mboga za majani, nahisi kwamba hicho ndicho chakula ninachokikula mara kwa mara.

Muda ninaotumia mtandaoni kwa siku. Kwa mara nyingi mimi hutumia muda wa takribani masaa mawili au matatu kwa siku. Kwa maana kazi zangu nyingi zingine hupitia katika mtandao. Na kwa wakati mwingine mimi hutumia mtandao huu kama mawasiliano.

Kwa mara nyingi mimi hupata habari kupitia kwa mtandao, haswa Facebook, TikTok. Vile vile mimi hupata habari kutoka kwa magazeti. Pia mimi hupata habari kupitia kwa runinga ya kitaifa vile vile na radio za kitaifa au mara nyingine mimi hupata ujumbe kutoka kwa watu binafsi.

Napenda kujifunza mambo mapya kwanza kwa kufunzwa na wenzangu ambao wana uzoefu zaidi katika jambo lile. Pili kupitia mitandao. Kwa hakika mitandao imesaidia sana unapotaka kujua jambo geni. Unaingia pale mtandaoni, ujumbe wote uko pale unaweza kujifunza pole pole pole pole mpaka ukaeza kuelewa.

Katika mtandao mimi husoma habari, katika maeneo mbalimbali, kwanza tukianzia eneo la Facebook, mimi upata habari pale, vile vile kupitia Google, mimi huweza kupata habari pale, vile vile mtandao wa X, hapo ndipo, sana sana mimi hupata habari zangu.

Ili pawe na uiano katika kazi nayofanya pamoja na muduwangu binafsi. Inani gharimu niweza kutenga masaa flani ya kazi. Vile vile niweza kutenga masaa flani ya maisha yangu ya kawaida. Hapo ndipo na weza kutimiza uiano katika kazi na yofanya na maisha yangu ya kawaida.

Mifumo ya simu ninayoipenda ni mifumo ya Aina Mbili, mifumo wa kwanza ukiwa ni mifumo wa IOS, pia napenda mifumo wa Android, kwa maana mifumo hii ni mifumo ya kisasa, ni mifumo ambayo ni rahisi sana kutumia, na vile vile ni mifumo inayohifadhi data yako kwa njia ambayo ni nzuri na ya kiakika.

Jukumu ninalolipenda sana kazini ni jukumu la kuchapa kazi haswa ya kuenda hewani na ninapokuwa pale nyuma ya kibomba na ninapotangaza matangazo ninapotuma salamu ninapotangamana na wanainchi kutoka sehemu mbali mbali za nchi nahisi kwamba hilo ndilo jukumu ninalolipenda zaidi katika kazi hii yangu.

Mojawapo ya changamoto ambazo, mimi hukumbana nazo kazini ni changamoto ya kupata habari. Kwa mara nyingi unapo enda kutafuta habari nje ya ofisi. Ina kukalia ni vigumu kupata habari ile kwa mfano nyakati za uchaguzi, unapokuwa na gasya. Uenda kwa wakati mwingi ukapata umeumia, mara vifaa vyako, vimeharibika. Vile vile msimu wa mvua nyingi, unapokwenda kutafuta habari, inakuchukua muda mwingi kwa maana, italikubidi, usimamishe kazi muda kwa muda, ili uweze kupata ujumbe. Kwa mara nyingine, wale ambao unaenda kupata ujumbe kwao, wanahisi kwamba inafaa uwalipe ili wakupe ujumbe fulani unaoitajika. Hizo ndizo changamoto, nazo kumbana nazo kazini.

Ndiyo nimewahi jifunza kupiga gitaa mara si moja na ninaamini kwamba nina uzoefu katika kupiga gitaa maana gitaa ni mojayapo ya vyombo vya muziki na nikikumbuka vyema katika vile vyombo vya mziki navyojua kuvipiga najua kupiga gitaa, piano, pamoja na drum zile za kitamaduni.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuwasaidia, wasiojiweza katika jamii, watoto wanaolelewa katika miji, alimaarufu watoto wa mitahani. Ningelikuwa na uwezo au nipewe ule uwezo, ningeweza kubadilisha maisha yao, kuwaondoa pale mitahani, na kuwapa kazi ambayo ingeweza kuwakimu, wanao uweza kuenda shule, waweza kurudi. Wazazi wao wanaoweza fanya kazi, wawezetoka katika mitaa na waweze rudi mahali, waweze kupata nyumba, malazi bora, chakula na pia kazi ili waweze kuishi kama binadamu wengine.

Kiukweli ningependa kujifunza historia ili niweze kuitambua au kujua jinsi mambo yalivo anza hadi kufikia mahali tulipo. Ni vizuri kujua asili ya jambo kabla ujalitekeleza. Kwa hivyo ningependa kujua asili ya mambo mengi kabla sijaeza kuyatekeleza ili nieze kuwa na ile historia nzuri au mawazo mazuri kuhusu ilo jambo ili nitakapo liendeleza nieze kuwa nina ufahamu zaidi.

Kiasi cha maji nachokunywa kwa siku na kadria ni karibu lita tano ya maji. Kila siku nahisi kwamba ninatumia lita tano ya maji haswa wakati wa kiangazi na mara nyingine kiwango kile chaweza kupanda. Lakini napokadiria kiwango cha maji nachoweza kunywa ni kiwango cha lita tano kwa siku.

Ilikuakikisha kwamba nguo zangu ni safi mimi hufanya kuzifua baada ya siku mbili ama tatu. Kwa hivo nikikadiria kwa wiki moja naweza kufanya kufua nguo mara mbili. Nahisi kwamba mara mbili ndiyo nambari ambayo mimi hufua nguo.

Kiukweli mimi huvalia miwani wala si miwani iliyo thibitishwa na daktari. Miwani nayoivaa kwa mara nyingi ni miwani ambayo inakinga mtu kutokana na miale ya jua. Alimaarufu au kwa lugha ya kimombo, sunglass. Ila situmii miwani ambayo inavaliwa wakati wa kusoma au wa kufanya jambo jingine ambalo inabidi uvae hiyo miwani.

Jinsi ya kusherehekea mwaka mpya kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru mwenyezi mungu kunipa nafasi ya kukamilisha mwaka ambao umetangulia pili namshukuru kwa mwaka unaokuja na pia kumwomba baraka zake. Alafu tatu mimi husherehekea pamoja na marafiki kwa kula, kunywa vile vile kwa kusakata densi wakati tunapoadhimisha sherehe za mwaka mpya.

Napo jaribu kulinganisha kati ya upepo na AC, nigesema mimi ngevipendelea vyote kulingana na mazingira. Sisi sema kuna kilicho bora zaidi ya kingine, vyote vinatoa huduma bora na vyote vinatua huduma moja ila katika mazingira tofauti. Kwa hivo inalinganisha ni mazingira yapi na poitaji kifaki moja bada badala ya kingine.

Kiukweli ningependa kucheza ngoma kwa maana kwanza kabisa mimi ni mwanamuziki. Anayetambua kucheza ngoma kwa hivo ningehisi ni vyema sana kucheza ngoma na ninapo cheza ile ngoma najikumbusha mambo mengi nafurahi moyoni. Na pia katika kucheza ile ngoma nazidi kuongeza umaarufu wangu au ueledi wangu katika kucheza ngoma. Kwa hivo, ningependa sana kucheza ngoma.

Kwa mara nyingi sipendi kuchelewa. Kwa mara nyingi nahisi ni vyema kwamba niweze kuhai, kuwai kabla ya ule muda uliotengwa au muda unaostahili. Ili napofika pale mapema inanisaidia naweza kupumzika naweza kurudisha mawazo yangu pamoja kabla sijaenda kulishugulikia lile jambo ambalo lilikuwa linaningoja.

Kiukweli ningependa kuenda pwani ili niweze kuonja rojo rojo za pwani. Vilevile niweze kuona mandhari ya pwani, niweze kuogelea katika maji ya pwani. Vilevile niweze kujifunza moja au mawili katika mandhari ya kipwani. Maana mandhari ya kipwani ni mandhari yanayopendeza na ni mandhari mastaarabu.

Kiukweli nimewahifikiria kuanzisha biashara yangu kwa mara nyingi, hata kwa wakati mwngine nimeanzisha biashara yangu, lakini kwa sasa ndoto yangu kubwa ni kuanzisha biashara ya kampuni ya utangazaji. Iyo ndio ndoto yangu kubwa kabisa ambao nigehisi, ningali yetimiza lengo lile, moyo wangu ungetulia na ningepata mali tena zaidi.

Kiukweli nakubaliana kwamba mimi ni mtu mbunifu napenda kubuni mambo mapya, mambo mageni nahisi kupitia ubunifu ndipo mambo mapya yanatokezea. Naamini kwamba ubunifu ni kila kitu maana napotazama mambo mengi ambayo yameeza kubadilisha ulimwengu ni mambo ambayo yalibuniwa. Kwa hivo ningependa kuhakikisha kwamba mimi ni mtu mbunifu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kufanya kazi kijamii kwa luga ya kimombo, teamwork. Mafunzo haya yamenifunza kufanya kazi na watu wa tabaka mbalimbali na watu wa rangi mbalimbali. Naamini kwamba mafunzo haya yamenisaidia ni kaeza kupepea hata katika taaluma yangu.

Jamii yangu unaisaidia katika hali ambayo wanahitaji na kama nina uwezo. Kwa mfano, uenda katika jamii kuna wale ambao hawajwezi kupata ata mankuli. Napo kuwa nawezo, uwa nawasaidia kukimu mahitaji yao ya kinyumbani, ya kifamilia. Vile vile kuna wale wakongwe ambao kwa mara nyingine hawana hata vyumba vizuri vya kulala. Mimi huchukua nafasi ile ili kuwasaidia kurekebisha majumba yao. Iyo ndiyo jinsi inavo isaidia jamii.

Kiukweli mteja ndiye mfalme, kwa maranyingi mimi hushugulikia mteja kulingana na mahitaji yake, pale ambapo nahisi kwamba na weza mshugulikia mpaka karidhiki mimi hufanya vile. Na mahali pale ya ambapo nahisi kwamba siwezi katimiza lengolake, mimi humweleza na kumwomba msamaha kwamba sitaweza ya kuyatimiza malengo yake mpaka anapu chatarajia.

Katika timu nahimiza ushirikia nobora kwa mana palipo na ushirikiano bora matunda ya kazi ile pia hutokea yakiwa bora. Kwa hivyo kwa mara nyingi nahimiza pawepo na mausia nobora na pia na ushirikiano bora ili kazi iweze kufanyika kwa urahisi na pia kwa ustadi wa hali ya juu.

Kiukweli nimewai shiriki mashindano kadhaa, nikianzia mashindano la wanahabari bora, nimeishindana pale, nikapata tuzo yangu nzuri, vilevile nimeishindana katika mashindano ya mpira wa kandanda, vilevile katika pale timu yangu ikajikakamua, pia ikaandikisha matukio, mazuri na ya kuridhisha.

Kiukweli napenda kuchora, napenda kuchora, napenda kuchora michoro mzuri zaidi, vile vile baada ya kuchora, kama kawalida au mchoraji yeyote bora, angependa uchoraji wake uweze kutokia kwanjia ambao ni mzuri na ya kupendeza. Pale ndipo, napo paka mchoro wangu rangi, kwa kikisha kwamba ni mchoro unauvutia au ni mchoro unaupendeza.

Kiukweli napenda wanyama wote ikiwemo paka pamoja na mbwa kulingana na maitaji yao. Nikiwa pale nyumbani katika sehemu ya nje ya ulinzi nampenda mbwa kwa maana mbwa analeta hali ya utulivu pale nyumbani. Anachunga usalama wa mifugo pia na usalama wa binadamu. Tunapokuja nyumbani katika mambo ya kindani paka husaidia haswa kuwakimbiza panya waaribifu wanaoharibu mali katika nyumba kwa hivo nahisi kwamba ninapenda paka pia napenda umbwa katika hali tofauti tofauti.

Kulingana na nguo nazopenda kuvaa, mimi kwa mara nyingi hupenda kuvaa nguo kulingana na sehemu nayoenda au kulingana na tukio. Sana sana siku za wikendi mimi hupenda kuvalia t-shirt ya mpira na nguo ya aina ya jeans vilevile wakati wa kazi ni vyema kuvalia nguo ambazo ni za kikazi yaani nguo ambazo ni suruali ya material vilevile na kwa ufupi kuvalia nguo aina ya suti napo kwenda kazini.

Faraga yangu mtandaoni nailinda pale ambapo matukio ambao nahisi kwamba ni ya kibinafsi sana zile picha ambazo nahisi ni za siri mambo ambayo nahisi ni ya siri singependa kuyaanika pale mimi huwacha kuyaweka pale mtandaoni nahisi iyo ndio jinsi ambayo naeza tunza faraga yangu pale mtandaoni.

Kipindi ninachokipenda ni kipindi cha kuigiza, cha waigizaji kutoka hapa nchini. Nahisi kwamba napoona vijana wetu hapa nyumbani, wanajituma, wanaigiza, kwa njia ambayo ni ya kimataifa. Nahisi kwamba vipindi kama vile ni vipindi ambavyo kwa mara nyingi vinanivutia tena zaidi.

Siku yangu ya kuzaliwa kwa mara nyingi, mimi husherekea tukiwa pamoja na marafiki, haswa kwa kukata keki, kunywa vinywaji pamoja, kucheza ngoma pamoja, vile vile kusakata densi pamoja nahisi hio ndio njia ambayo mimi usherikea siku yangu ya kuzaliwa.

Kiukweli ninapenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini inalingana ni katika mandhari yapi. Kwa sababu, huenda ukazungumza siasa katika mandhari mengine ambayo huenda yakamalizia kuleta vita au shida mahali ambapo ulipo. Napenda kuzungumza kuhusu siasa, baada ya kutathmini, sehemu ambayo nilipo, wahusika ni wanamuunga mkono, mwanasiasa yupi.

Tabia nayoipenda kwa wengine ni tabia ya kumheshimu moja toka mtu moja adi kwingine. Nahisi kwamba tabia ile ni nzuri watu wanapoheshimiana, watu wanapopendana, watu wanapodhamini maisha ya binadamu mwenzao. Nahisi kwamba hiyo ndio tabia kuu ninayoipenda kutoka kwa mtu moja kwenda kwa mwingine.

Kila siku kabla ya kulala, kwa mara nyingi, mimi hufanya mazoezi, mimi hupata chakula cha jioni, mimi huoga, baada ya kuoga, mimi husali kusoma vifungo vichache vya biblia, kisha nachukua muda wangu naamua kupumzika na kulala.

Kwa mara nyingi asubuhi mimi napenda kunywa chai, hasa chai kwa mkate, mara nyingine chai kwa ndizi, kwa mara nyingine chai kwa viazi vitamu. Kwa hivyo mara nyingi asubuhi mimi hunywa chai au wakati mwingine mimi hunywa uji, hili nipate nguvu ya kuni suku masiku.

Kiukweli napenda kupanda milima kama njia moja ya kufanya mazoezi vile vile kama njia moja ya kutembea matembezi ya nje. Kwa mara nyingi mimi hupanda milima hii baada ya kila mwezi ili kueza kujitazamia mambo mageni na sehemu mbalimbali ili niweze kujifurahisha.

Mnyama ambaye ningependa kufuga wa porini ni mnyama anaitwa simba kwa maana mnyama ule ni mnyama ana nguvu zaidi na hizi kwamba unapokuwa umefuga simba pia wewe unaweza guruma kama simba. Na penda ule mnyama kwa maana katika matukio mengi ambapu watu wanapojilinganisha, watuwalio nanguvu, wengi, wango wanajilinganisha na mnyama ule simba. Ndiyo maana ningependa kwa ule mnyama waporini, ningependa kumfuga, ningependa kufuga simba.

Kwa mara nyingi wakati wa mapumziko kazini, kitu nachokifanya ni kutangamana na marafiki wenzangu. Wale ambao tunafanya kazi nao, kujadili maswala ya kikazi, vile vile kujadili hata maswala ya kinyumbani kupeana mawaidha, ili muweze kujisongeza kikazi na vile vile kujisongeza pale nyumbani.

Kwa mara nyingi, nimeudhuria matamasha ya mziki mbali mbali. Katika matamasha haya, mimi uenda kujiburudisha na kufurahi, kucheza densi na kufurahi vile vile kutangamana na marafiki au na wapenzi wa mziki. Kwa hivo, mimi nimekwenda katika tamasha la mziki.

Somo nililolipenda shuleni sana sana ni somo la kibiashara. Naamini kwamba somo lile ni somo ambalo moyo wangu ulilipenda zaidi. Vilevile somo la kiswahili na somo la kiingereza. Ni somo ambalo pia moyo wangu ulipenda masomo yale. Bila kusahau kabisa nilipenda somo la kemia na somo la fizikia.

Kumbukumbu ya kutisha ninayo ni kumbukumbu moja nilipokuwa pale mashambani, kitambo kidogo nikiwa mdogo, nilikuwa nimelala katika chumba kimoja pekee yangu, mara tu nikahisi kwamba kuna kitu kimeanguka katika neti ya kitanda nilipojaribu kumulika kuwasha kiberiti na kumulika. Kwa ukweli nilipata ni mnyama aina ya nyoka. Na wakati ule sikuwa hata na mafuta taa ilinibidi nichome nguo yangu ili niweze kumulika. Wakika ni tukio ambalo lilinistusha zaidi ikabidi nitoroke dirishani usiku wa manane hadi kwa rafiki yangu.

Kiukweli napenda kucheza na watoto kwa muda ule ambao sina kazi, nina nafasi, mimi hupenda kutangamana na watoto. Kwa maana watoto ni viumbe ambavyo havina dhambi, havina makosa yote. Mnaposhiriki mchezo nao, watoto wana upendo wa kweli. Watoto hawana chuki. Kiukweli watoto wanafanya mambo kutoka rohoni mwao.

Kwa mara nyingi mimi hupenda kuagiza vitu mtandaoni kama vile bidha za nyumba za matumizi kwa mara moja moja bidha kama chakula ambacho kipo tayari na penda kuagiza vitu mtandaoni kwa sababu moja sababu ya kwanza ni unapoagiza vitu mtandaoni muda ule ungenda mpaka dukani wanakua washa kutengea weza fanyia kazi nyingine. Na vile vile vitu huletwa mpaka mlangoni au hautumizi le nguvu au humbe wakubebana na mizigo bali mizigo inaletwa mpaka nyumbani.

Kwa mara nyingi napenda kuandika kwenye kompyuta wala si mkononi. Kwa maana nahisi kwamba kompyuta ina nafasi kubwa ya kuandika kuliko kwenye kiganja cha mkono. Na vile vile ulichokihifadhi katika kompyuta hakitapotea. Lakini mkononi kwa mara nyingine unapoenda kunawa huenda kikafutika.

Jinsi ninavoshughulikia makosa kazini kwanza ni kuthathmini kosa lilianzia wapi, aliye na kosa ni nani, ni kosa lilitendwa kwa kusudi gani. Kutoka pale inanikalia rahisi ili kuweza kutatua na kushughulikia makosa yaliopo kazini na kuyarekebisha na mambo kusonga mbele.

Timu ya kandanda nayoipenda ni timu ya Shabana FC. Na kura kwa mara mingi napenda timu ya Shabana FC inapocheza katika uga wa Goose Stadium. Kwa mara nyingi timu hii inapocheza na timu na kui piga mabao timu zingine nahisi kwamba furaha nyingi moyoni. Timu hii nilianza kuhishabikia mnamo mwaka jana. Mpaka sasa hivi nanahisi nazidi kuipenda na kuithamini zaidi. Mchezo ambao sitawahi kusahau ni ule ambapo aliyekuwa waziri mkubwa na Raila Amolo odinga alipokuja uwanjani kushabikia timu hile. Na alipu shabikia timu hile. Nathani mashabiki katika timu hile waliongezeka mingi kwa kuja kutazama mpira, mingi kwa kuja kumtazama Raila Amolo Ondinga.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii kwanza ni maendeleo ya usawa kwa wote. Ningependa kuona katika jamii kwamba kila mtu katika jamii anauwezo wakupata chakula bila shida, anauwezo wakupata majisafi bila shida, vile vile anawezo kupata mwangaza wa umeme bila shida. Ningependa kuona jamii ambayo inaishi kwa pamoja, jamii ambayo inapendana, jamii ambayo inaishi kama familia moja. Hiyo ndio jamii ambayo mimi ningependa kuiona. Na katika jamii ile ningependa kuona kwamba watoto wamesoma katika jamii ile, watu wamefaulu katika jamii ile. Na maisha ya kwenda salama wa salumin katika hiijamii kuweko na usalama kuweko na upendo na kuwashughulikia wale waze ambao kiukweli umri wa umekwenda na hawawezi jipigania.

Kiu kweli napenda hesabu, maana katika maisha haya, maisha ni hesabu. Usipo penda hesabu naamini kwamba pia hesabu haitakupenda. Na endapo hesabu haitakupenda, maisha yako yatakuwa ni ya chenga zaidi. Kwa hivyo napenda hesabu, kwa maana katika kila jambo unalolifanya, kila siku unapo hesabu, yani unapoishi, unapiga hesabu za hapa na pale lazima pigi hesabu za maisha ya sasa. Maisha ya kesho na maisha ya jayo upige maisha ya kizazi ambacho kitakuja. Kibinafsi unahitaji isabu ili kufaulu kimaisha. Kwa hivo bela isabu namini kwamba maisha yako huwenda ya kawa ni magumu kidogo. Na huwenda ya kawa maisha ambayo yaweza kukulemea. Kwa hivyo naamini kwamba, hesabu ni kitumuhimu ndiyo maana naipenda hesabu.

Katika siku zangu za utotoni nilipenda kucheza na watoto wenzangu au watoto majirani wangu ambao ni wadogo, nilipenda kucheza michezo ya kukimbisha magurudumu ya gari. Kwa mara nyingine kucheza mchezo wa kandanda. Kwa mara nyingine kuiga kuwa mwanahabari, kutangaza na kwa mara nyingine nilipenda kucheza densi, nikiwa mdogo, vile vile nilipenda kuimba nyimbo za kitamaduni. Na nyimbo zingine ambazo ningeweza kuzikumbuka.

Rangi nayoy ipenda katika ukuta wachumba ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe inaleta utulivu na mahali popote ambapo kunayo rangi nyeupe ni rangi inao ashiria amani. Sa katika rangi hile nyeupe inamanisha nyumbani kwangu katika chumba ni mahali ambapo kuna amani ya kutosha.

Kinywaji baridi inacho kipenda ni kinywaji cha coca cola. Vile vile inapenda kinywaji cha aina ya monster energy. Vile vile inapenda kinyuaji cha aina ya minute maid. Haswa kwa kifupi vinywaji na vipenda baridi ni vinywaji ambavyo si vileo. Ni vinywaji vitamu na vyo sema. Na si vinywaji ambavyo vineza kufanya ukapoteza fahamu.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kutengeneza program za kompyuta. Kwa maana naamini kwamba dunia ya sasa mambo yote yanaelekea katika matumizi ya kompyuta kwa undani zaidi. Kwa hivo ningeweza kupata mafunzo ya kutengeneza program za kompyuta nahisi kwamba ingelikuwa ni rahisi zaidi kufanya kazi yangu.

Mfanyabiashara bora nayemjua ni mfanyabiashara kwa jina la Uhuru Superstores ali maarufu Ken. Sababu inayofanya nimtambue mfanyabiashara huyu ni mtu aliyewekeza katika biashara ya bidhaa za kawaida. Kama vile vyakula, vifaa vya ujenzi, kama vile simiti, mabati, chuma. Vile vile mfanyabiashara huyu amewekeza katika bidhaa za ukulima kama vile mbegu na hata mbolea. Kinachofanya nimuenzi huyu mfanya biashara ni kwamba ni mtu ale ajiri watu wengi sana. Kinachonivutia kwake ni hiyo hali ya kuwaajiri na kuwapa vijana wengi kazi kwa njia ya usawa pasipo kubaguliwa unatoka eneo gani. Vile vile pasipo kuitishwa hongo au rushwa. Kwa kika mfanyabiashara ule amenivutia tena zaidi. Pia kwa sababu baada ya kila mwaka pufika msimu kama huu wa krismasi. Yeye hujitolea na kuwazawadi wafanyikazi wake. Kwa tunuku wiza za krismasi. Vile vile yeye huweza kuwasongesha wafanyikazi wake daraja kwa mfano kama ulikuwa msaidizi wa dereva nafasi inapopatikana pale ndani yeye haendi kumtafuta mtu mwingine bali anakusongeza pale unakuwa dereva anatoa tena kijana mwingine pale anamleta anakuwa msaidizi wa dereva kwa hivo mfanyabiashara huyu ni mtu ambaye nampenda na natazamia siku moja kuwa kama yeye.

Nachokifanya ili kushirikiana na timu yangu kwanza ni kuwapa motisha. Wanapofanya mazoezi, pili wanapokuwa pale uwanjani tunawapa motisha kwa kuwashangilia. Vile vile kwa wakati mwingine wanapohitaji mahitaji kama ya usafiri. Tunakuja pamoja tunawachangia wanapohitaji mahitaji mengine kama matumizi ya kununua jezi, viatu vya mpira. Kwa mara nyingi sisi huja pamoja na kuwa changia ili waweze kuzidi kupea katika michezo yao.

Napenda kuoga kwa maji ya moto ila si kila mda haswa wakati ambapo kuna baridi kali ndiyo wakati naopenda kuoga na maji ya moto ila kama si wakati wenye jua kali wala si wakati wenye baridi kali kwa mara nyingi mimi hutumia maji baridi.

Wazo zuri ambalo ninalo siku ya leo ni kufanya hii kazi ambayo ni ya kufunza mtandao mpya wa AI kwa njia ambayo ni nzuri ili siku moja sauti hii iweze kutumika kuwasaidia watu mbali mbali. Kwa hivyo wazo langu kuu leo ni kujitahidi kuhakikisha kwamba, kazi nayoifanya iweze kuwa ni kazi ambayo ni hali ya juu na ni kazi ambayo itakaowasaidia wengine siku za usoni.

Kwa hakika nimewai ifanya yoga ila si kwa muda mrefu nimefanya nikikadiria kwa mara mbili au tatu vile lakini nina uhakika siku yanapokwenda niko tayari kuifanya yoga kwa zaidi na zaidi. Kwa hivo mchezo wa yoga ni mchezo ningependelea kufanya kwa muda na kwa nyakati ndefu.

Ki ukweli nchi ambayo nigependa kuitembelea ni nchi ya marikani. Kwa sababu nchi ya marikani ni nchi ambayo kwanza inadhamini maishi ya binadamu. Inamheshimu binadamu pasipo kuzingatia ametoka katika kabila gani, ametoka katika jamii gani. Kwa hivyo hiyo ndiyo sababu ningependa kutembelea nchi ya marikani. Vile vile nchi ya marikani kuna amani ningependa kutembelea nchi ile maana ni nchi ambayo kuna amani. Cha tatu na cha msingi nikitazama nchi ya marikani. Ni nchi ambayo imejiendeleza sana. Mambo pale yanafanyika kwa haraka kwa kutumia teknolojia. Barabara zilizo pale ni barabara ambazo zimenyoka vizuri miundo msingi katika nchi ile. Iko salama maospitali yamejengeka pale ya kusalama. Kwa hivo nchi ya marekani ni nchi ambayo mimi kibinafsi ningependa kuitembelea. Na vile vile kungalikuwa na uwezo ningependa kuitembelea ikulu ya marekani. Yaani White House.

Kiukweli mimi ufuatilia matukio ya inchi za kimataifa. Sana sana mimi ufuatilia matukio ya kibiashara katika soko la isa la marikani. Ukikumbuka kwamba pesa au sarafu ya marikani ndiyo sarafu yenye nguvu na sarafu inayotumika zaidi. Kwa hivo mimi hufuatilia matukio ya kimataifa. Vile vile mi hufuatilia vita vya Urusi na Ukraini kwa maara nyingi mi ivo ni vitu ambavyo mimi ufuatilia kwa maana patakapokuwa na amani katika inchi zile mbili naamini ata uchumi wa inchi wa dunia waeza kuimarika.

Mahandhari kutoka dirishani kwangu ni mahandhari ya kuvutia napotazama kutoka dirishani kwangu naona majengo naona barabara na vilevile naona watu wakipita barabarani. Kwa mara si moja mimi hutazama nje usiku na kinachonivutia zaidi napotazama pale ni nyota za angani. Na kulingana na msimu kuna mambo fulani hubadilika, kuna msimu ambapo kuna giza totoro. Pia kuna msimu ambapo kuna mwanga wa mwezi usiku. Kwa hivo majira hubadilika na mambo hubadilika napotazama dirishani.

Wakati wafuraha, mimi hujifurahisha kwa kucheza densi, kwa kucheza ngoma, kwa kucheza na marafiki zangu, vile vile kwa kucheza na watoto wa dogo. Wakati mingi, mimi ninapufurahia, huweza kusikiza mziki na kutazama maruninga, yani nafanya mambo ambayo na hisi, yanapa moyo wangu furaha.

Mwezi naupenda kwa mwaka sana ni mwezi wa aprili, maana mwezi ule ni mwezi ambapo kuna mvua, na ikumbuke kwamba palipo na mvua, ndipo palipo na chakula. Kwa hivyo unapoona mwezi ule mvua, mwezi ule wa aprili mvua inanyesha, nahisi kwamba huo ndio mwezi naupenda zaidi maana ni mwezi ambao unaleta faida kubwa katika wakulima na katika jamii.

Ili kueka afya yangu vizuri kwanza ni kula chakula ya mboga mboga. Pili ni kufanya mazoezi. Tatu ni kujilinda kutoka na hatari ambazo zaweza kuumiza moyo wangu. Tatu ni kujiepusha na vurugu au rabsha ambapo huweza kunishukulia kupigana na kujumiza mwili wangu. Kwa hivyo unachokifanya ni kulinda mwili wangu ili niweze kuwa afya nzuri.

Kiukweli napenda kuvaa kofia ila mara moja moja katika starehe zangu si wakati wa kazi rasmi. Haswa wakati wa jua kali napenda kuvaa kofia na wakati nahisi kwamba nahitaji kusherehekea, kufurahi au kuenda katika matamasha kwa mara nyingi mimi huvaa kofia.

Kiukweli mimi ni mtu wa kuamka mapema naamini kwamba siku njema huanza maalfajiri. Ndiposa napoamka mapema inanifanya mimi kujipanga kabla ya kuenda kazini napata muda mwafaka ili niweze kuwai kazi mapema niweze kuandaa mambo yangu. Kwa hivo mimi ni mtu anayeamka mapema.

Kiukweli nimewai kulima, tunapokuwa, tulipokuwa pale mashambani, tukiwa wadogo watoto wadogo, nakumbuka mama, angetuamsha siku ambayo ni ya jumamosi, siku ambayo hatuendi shule, au katika siku za likizo, na kutupeleka shambani, kwa mara nyingi kupalilia mahindi, kupanda mahindi, vile vile hata kuvuna mahindi. Kwa hivyo kiuhakika mimi nimewailima pale mashambani.

Najihisi vyema kuhusu wasilisho, vile vile najihisi mwepesi wa mawazo, najihisi mwenye furaha tele, na mwenye kutamani tena kuwasilisha, wasilisho yangu mara tena nyingine. Na hisi kwamba nafasi hii nafasi ya kipekee ambayo nimepata. Kwa hakika nafasi kama hii haiji kwa urahisi. Unapo ipata, unayikumbatia vyiema, unaifuraha hii. Na vile vile unayifanya kwa moyo wako.

Ki uhakika napenda mvua maana palipo na mvua, ndipo, palipo na chakula. Napenda mvua kwa sababu inafanya mimea kumea. Pili, napenda mvua kwa sababu mvua inaondoa ukame, inaleta maji, maji haya tunayatumia katika mambo tofauti tofauti, kuwanywesha mifugo, kuyatumia pale nyumbani. Kwa hivyo, ninaona mvua, ina umuhimu mwingi zaidi, ndio mana, napenda mvua.

Kiukweli ningependa kuogelewa, kuogelea katika vidimbwi vya maji ambavyo vimetengwa rasmi kwa sababu ya kuogelea. Vilevile singependa kuogelea katika mito au bahari. Kwa sababu kwanza ya kuhofia usalama wangu pili kwa sababu ya uchafuzi wa maji yale. Kwa hivo ningependa kuogelea katika sehemu ambayo iliyotengwa. Kwa kutumia vifaa vya kuogelea kwa hivo ningetamani sana kuogelea lakini katika sehemu ambayo ni sehemu ambayo ina usalama na sehemu ambayo ina vifaa rasmi vya kuogelea.

Filamu nazozipenda ni filamu haswa filamu za kimarekani, pili napenda filamu za ki Nigeria, kubwa kabisa napenda filamu za kiafrika ikiwemo Tanzania na filamu za nchi yangu ya Kenya ambazo nazienzi zaidi. Bila kusahau, vile vile napenda filamu za nchi ya Afrika kusini. Ambazo ni filamu, zilizojipanga vizuri, zina maelezo mazuri na waigizaji pale ni watu ambao wamejipanga na ni watu ambao wana talanta ya kweli.

Napo ipata kazi ya dharura, mimi huchukua mda wangu kuifanya kwa njia mbayo ni ya kimakini zaidi. Kwa maana sitake kuirudia na vile vile hamna mda wakuirudia. Iwepo ni kazi ambayo naeza itaji watu wa kunisaidia ili iweze kusonga kwa haraka. Inabidi niweze ku tafuta walio na ujuzi katika kazi hiyo weza kunisaidia ili iweze kukamilika kwa muda unao faa.

Kiukweli napenda kufanya kazi tukiwa na wafanyikazi wenzangu, lakini kwa mara maja moja inapobidi, mimi huifanya kazi pekee yangu. Ni vyema katika kila kazi kujiamini ukiwa pekee yako, ndiposa nguvu zingine zitakapokuja. Zaeza kupata ukiwa tayari ushayanza.

Ninapopata tatizo kazini nachokifanya kwanza ni kuamua na kulielewa ni tatizo gani? Kabla sijalishambulia inabidi nitambue kiini cha tatizo hilo ni gani? Ili ninapotatua shida hile linanikalia rahisi kwa sababu ninajua historia na kiini cha shida hile. Inapofika pale kutatua shida hio inakuwa ni kitu rahisi kwangu.

Sana sana napenda kutumia muda na familia kwa kula pamoja, kushiriki katika maombi pamoja, kucheza michezo ya nyumbani pamoja, na vile vile kushiriki katika kazi zile za nyumbani pamoja, hapo ndipo napopata na fasi ya kujiunga na familia.

Kinywaji ninachokipenda ni kinywaji cha coca cola, vile vile napenda kinywaji cha Minute Maid, na vile vile napenda kinywaji cha Monster Energy, hivo ndio vinywaji, navyohisi kwamba, navipenda, na sana sana hivo ndio vinywaji mimi huwa navitumia.

Wakati wa jua kali ninapenda kuvalia miwani ya jua, wakati mwingine kunapokua na jua kali napenda kujikinga chini ya miavuli au sehemu ambapo jua si kali. Na mara nyingine inapokuwa kuna jua kali mimi hupenda kuvalia kofia ili kunikinga kutokana na miale mikali ya jua.

Wakati mwingi umeme unapokatika, mimi hurejelea katika zile mbinu za kiasili za kupata mwanga kwa kutumia taa ambazo ni za mishumaa. Na wakati mwingine mimi hutumia taa ya simu inayotoa mwangaza. Hivo ndivo mimi hufanya hasa wakati mwanga unapopotea.

Harufu na yoi penda sana sana inatoka kwa maua. Harufu hii mimi huweza kuipata, kuhisikia pindi na pokuenda shambani. Ni maua yanapochanua baada ya wakati wa mvua. Wakati ule ndipo na pohisi harufu hii ni harufu ya kupendeza. Ni harufu mbayo inavutia zaidi.

Kikwele mimi napenda suruali wala sipendi sketi, kwa sababu katika jamii yetu ya kiafrika wanaume hawaruhusiwi kuvalia sketi. Sasa kwa muda mwingi maishani mwangu mimi navalia suruali ambayo. Ndiyo naipenda zaidi kuliko sketi.

Juisi ya matunda nayoipenda ni juisi ya tunda la nanasi. Juisi ya tunda la nanasi ni juisi mbayo mimi hisi kwa mba naipenda na juisi inaayo ni kaliatamu zaidi kuliko juisi zingine. Kwa hivo naipenda juisi ile kwa moyo wangu wote.

Timu ya mchezo unayoifuata ni timu ya mchezo wa kandanda. Tunaporudi katika ligi ya nyumbani, timu ambayo naishabikia sana, timu ya Shabana FC. Tunapoenda katika timu za ng'ambo, timu nayoishabikia ni timu ya Arsenal. Hisi kwamba hizo ndizo timu mimi nazishabikia sana.